Napenda kusoma aina ya vitabu haswa, zile za tamdhiliwe tamdhiliya vitabu za riwaya, na hadithi fupi, haswa wakati wa masaa ya adhuhuri na wakati wa likizo, nakusoma.

Kama napenda kuandika ama kuongea. Napenda kuongea zaidi ya kuandika. Sababu ni gani? Kuongea naeza ongelesha watu maelfu kwa wakati mmoja. Lakini kuandika inakuwa ngumu kuandiki. Na tena kuandika inakuwa na gharama ya juu kuliko kuongea. Haswa na ndio maana napendelea kuongea.

Jukumu ninalopenda sana pale kazini ni lile jukumu haswa za kupea wale wafanyikazi mishahara ile wakati unapata kila mfanyikazi anaingia ofisini peke yake akikujia jasho lake na vyenye anaangalia naona akishukuru hiyo ndiyo nafasi nasikianga ikiwa mzuri zaidi wakati wa watu kupata walichokifanyia.

Mfereji wa tv naofuata inalingana kuna ule mfereji wa pindi za kujulishwa yaliojiri yaliyokuwa kwa siku haswa ile wakati wa ni wakati nafuatilia mfereji wa aina ya.

Haswa napenda kuimba. Nyimbo haina tofauti, unapata ile siku ya jumapili, nyimbo za kuabudu, siku ya ijumaa, unapata, unapenda zile nyimbo za kutuliza akili, nyimbo kama rhumba. Bongo hivi, na ule wakati mwingine wa kikazi, unaweka nyimbo tulivu, ambazo zinakupa hamu ya kufanya kazi.

Mahari ambapo napenda kununua vitu, inaligana ni vitu gani, vitu vya soko, vitu vya kukula, vitu vya kupika, matunda, hiyo naelekea pale sokoni, nanunua haswa zenye zimetoka kwa wakurima bila kupitia mahali kwingine. Kama ni vitu ambavyo vinakua kutoka kwa viwanda naenda pale kwa ile tunaita supermarket kwa lugha ya kimombo. Hapo unapata aina tofauti tofauti ya bidhaa unaeza kujichagulia aina abayo itanifurahisha.

Somo la sayati nilio ipenda zaidi. Ile somo ya biolojia haswa kuweza kujua ambavyo mwili wa binadamu unavyo kaa, unavyo fanya kazi, unavyo tibiwa, jinsi wanyama wanavyo kuwa, mimea inavyo kuwa. Ile somo nilio ipenda zaidi. Napenda ndivyo iyo somo niliofanya vizuri zaidi.

Chumba ambacho nakipenda sana nyumbani italingana ni wakati mgani ule wakati ambao niko njaa napenda jikoni sana kwa sababu hapo ndo napika hapo ndo nanawia hapo ndo nakulia lakini ile wakati nimeshiba napenda pale sebuleni hapo ndipo naeka naeza kuona televisheni na vipindi zingine, filamu haswa, nikimalizia hizo, napenda chumba cha ndani ambapo naelekea naenda kulala kutulia baada ya kufanya kazi baada ya kupika baada ya. Kwa hivyo kila wakati na kuna kinachonifanya nipende aina fulani ya chumba kila wakati wake.

Chakula ambacho nakula mara nyingi mchana ni wali wali uliopikwa na maharagwe ama wali uliopikwa na nyama wali inapokuwa aina ya chakula ni rahisi kutayarisha ni rahisi kukula cha bei nafuu na chakula tena ni rahisi kusiagwa na kusaidia mwili.

Nimeishi kuvaa saa haswa ule wakati ninapoelekea kazini ama wakati ninapotoka nyumbani. Nahakikisha ya kwaba nimevalia saa, ili iniwezeshe kueka mda na jia inayofaa. Pili nikivalia saa inanitoa nikiwa, nakaa vizuri zaidi kama, kwa hivyo saa ni mojawake wa vitu, vitu muhimu sana nahakikisha nimevaa kwa kila siku.

Napenda sana haswa kuzugumzia siasa wakati wa kampeni na ata wakati usiwo wa kampeni napenda haswa na naheshimu mafikra ya watu na kila mtu timu ama mwana siasa anayepigania na mheshimu na naheshimu mwenye anapigania maishani siasa za ki nchi na tena siasa za dunia.

Jinsi ninavyofanya wakati wa mapumziko pale kazini haswa mara mingi naingia mtandaoni na wakati mwingine nafuatilia vitabu zile ambavyo ziko pale kwa tika simu nasoma kabla niweze kurejelea kazini.